Timu ambao ninaishabikia ni timu ya Chelsea kule upande wa uingereza. Nilieza kushabikia hii timu tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Na mchezo wa kushangaza ulikuwa ni hapo huu mwaka ulipoisha wakati ilibeba world champions. Mchazaji ambao ninayempenda ni Joao Pedro kwa kuwa ni mshambulizi hatari pale langoni anaweza kufunga mabao kupeana assists na mambo anaweza pia kusaidiana na wachezaji wengine uwanjani ni mchezaji mwenye uzoefu na akili mingi ninapomtizama. Timu yangu inaposhinda huwa nahisi vizuri sana kwa sababu huwa inachangia kwa ule mood ambayo niko kwa wakati huo.

Wakati wa jua kali, mi hupenda kuogelea, yani kupata kuogelea, kunywa sharubati, yani kufurahia hali ya anga tu. Pia mi hupenda kujihusisha katika mambo ya kujiendeleza wakati huu. Pia wakati huu ni wakati ya kujumuika na watu au familia. Pia wakati huo wa jua kali pia ni wakati unakuwa wa ku wa kupangia hayo majira mengine yani shughuli ambazo hutaweza kuzifanya katika majira hayo mengine. So ni jua kali ni majira mazuri kwa sababu unaeza kujipanga kukabiliana na hayo majira mengine wakati wa jua kali na pia mambo ni mengi yenye unaweza fanya.

Juisi nayoipenda ni juisi ya manjano juisi ya matunda ya tunda la chungwa juisi hio huwa tunakunywa wakati wa mchana pia wakati tunapoandaa mezani tuna pia tunaandalia wageni tunawaekea juisi ya manjano ile tunda la chungwa.

Mi huwa situmii kompyuta kufanya mambo mingi lakini mwisho nikikumbuka nilitumia kompyuta kuingia mtandao kufanya shughuli zangu za social media kutafuta wateja so uko kwenye social media wakati mwingine natumia kompyuta ili kuedit file zinazo tunazopewa kazini wakati mwingine pia tunatumia kompyuta ili kujifunza mambo kutoka kwa powerpoint wakati mwingine tunatumia kompyuta ili kuweza kuelimisha wengine katika kampuni kuhusiana na mambo au shughuli au jambo mpya linalotokea au bidhaa mpya ambayo inaingia sokoni kutumika na wataja wetu.

Kwa kweli mi sipendi kuendesha baiskeli kato kwa kuwa mambo yalionipata wakati nilipokuwa naendesha baiskeli niliweza kuumia nikalazwa hospitalini so ni baiskeli hunipa kumbukumbu mbaya zaidi sipendi kuendesha baiskeli katu hata spendi kabisa kuendesha baskele.

Mafunzo ya kazi ambayo yanayonisaidia ni mafunzo ya kikompyuta kwa kuwa yananisaidia niweze kujiajiri pale mtandaoni pia kufanya shughuli za kimtandao zinazoweza kuleta pesa mfukoni ili kujikimu.

Ninapendelea mahali pa kimya kwa kuwa mahali ninapopendelea si mahali pa kimya au pahali pa kelele inalingana na shughuli ambayo ninayoifanya nikifanya shughuli ambayo inahitaji mahali pa kimya napendelea mahali pa kimya na pia nikifanya shughuli ambazo zina nipata katika kelele ntaweza ni kuniwia radhi. Mataswa mahali pana kimya ni pahali pazuri pa kufanyia kazi kulingana na mimi.